Ninapenda majira ya masika. Majira hayo yanakuwa mazuri zaidi kwa ajili ya kukaa ndani. Majira hayo husababisha mimea yote hivyo kurahisisha upatikanaji wa vyakula. Majira hayo ya masika ni mazuri kwa sababu ni muda mzuri sana kwa ajili ya kusoma vitabu.

Mfereji wa TV na ufuata ni BBC Swahili. Napenda kuangalia mfereji huo kwa sababu nina pata abari mbali mbali za kijamii na za burudani. Ninafurawisho sana mana mfereji huo ni mzuri na unaburudisha mwili akili na roo.

Ninatumia muda mwingi mtandaoni kwa siku. Ninaweza kukaa mtandaoni zaidi ya masaa nane, nikiangalia vitu mbalimbali. Tabia hiyo hainipendezi sana lakini inanibidi nikae mtandaoni kwa ajili ya kupata ujuzi mbalimbali na kufurahia mambo mengine.

Ndio ninapenda kujaribu vyakula vipya kujaribu vyakula vipya vinanipa amani na vinanifanya nijue wale watu waaina hao chakula ninaokula ni wa aina gani. Vyakula vipya vinanipa ladha tofauti na mchanganuo wa jinsi watu wanavoishi katika maeneo tofauti.

Kutoka dirishani mwangu, naona mandhari tulivu yenye mvuto wa asili. Kuna miti ya kijani kibichi inayomba kwa upepo mwanana. Ndege wakirukaruka, huku na kule, wakitoa milio yao ya asubui. Mbali kidogo naweza kuona paa za nyumba za jirani. Baadhi zikiwa na mabati ya nayong'aa chini ya mwanga wa jua. Angani safi ni narangi ya blue, lilo changanyika na mawingi meupe ya lio tawanya kama pamba. Ni manzali inayotuliza moyo na kuamsha fikra za matumaini na utulivu.

Napenda sana kutazama mpira wa miguu, hasa mechi za ligi kuu za ulaya. Kuna msim msimko wa kipekee kuona team zikichuana, mashabiki wakishingiliana na mabao yakivutia yakifungwa. Pia napenda riadha hasa ambio za mita mia mpaka mia mbili, kasi ya wanariadha na ushindani mkali uleta burudani ya hali ya juu.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na kuwa mwepesi wa kujifunza mambo mapya na kueza kuyatumia kwa ufanisi. Ninawezo mzuri wa kuwasiliana na watu kwanjia alazi na eshima. Jambo linalo saidia kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia nina nidhamu ya kazi na penda kumaliza majikumu kwa wakati na kwa ubora.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa njia mbali mbali, hasa kusaidia watu kuwasiliana kwa urahisi zaidi. Teknolojia hii hutumika kusikiliza na kuelewa sauti ya binadamu, kisha kuitafsiri kuwa maandishi au majibu yanayofaa. Pia inaweza kusaidia watu wenye ulemavu wa kuona au wale wanaopendelea mazungumzo baada ya kuandika.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea hasa kwenye bahari au bwawa kubwa. Naona ni mchezo unaochanganya mazoezi ya mwili na utulivu wa akili. Kuogelea kuna saidia kupumzika, kujenga misuli na pia ninjia nzuri ya kufurai ya maji. Zaidi ya hayo ni ujuzi muhimu wa kuokoa maisha. Kwa hiyo kujua ni faida marambili. Burudani na usalama.

Ndio nawafahamu majirani zangu vizuri, tumekuwa tukiishi karibu kwa muda mrefu, na tumekuwa tukisaidiana katika mambo mbalimbali ya kijamii, kuna wale ambao tunasalimiana kila siku asubuhi na jioni, na wengine huwa tunakutana kwenye mikutano ya mtaa, au shughuli za kijamii kama harusi na misiba.

Kipaumbele changu kikuu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ninaelewa vizuri na kwa uwazi. Napenda kutumia lugha rahisi na ya heshima ili kila mtu anielewe bila kuchanganyikiwa. Pia kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Hii hunisaidia kuelewa mahitaji ya wengine kabla ya kujibu.

Mcheza ninae mpenda sana milioner mesi, anakipaji chakipeke, anacheza kwa ustadi mkubwa na ananithamu ya hali ya juu uwanjani Kila anapokuwa na mpila miguni ni kama anauzungumza nao, anajua ni wapi wa kupita, lini pa kupiga pasi na jinsi ya kufunga kwa ustadi. Zaidi ya hayo unye nyekevu waki na vidi ya kia kazi, binamfanya kuwa mfano wola kwa vijana wengi duniani. Ni mche mbaji, si tuu anafutia kwa uchezaji wake, bali pia kwa tabia yake nje ya uwanja.

Ningependa sana kuitembelea Japani. Ni inchi yenye mchanganyiko wa utamadeni wa kale na teknolojia ya kisasa. Ninavutiwa na mandari yake ya kufutia kama file milima ya Fuji, bustani za kijapani na mahekalu ya kihistoria. Pia na pena jinsi watu wawo wanavyodhamani ni usafi na eshima. Chakula chao, cha sushi na ramen pia ni kivutio kikubwa.

Ndio ninanunua vitu kwa kupitia simu mara kwa mara, ni njia rahisi na ya haraka hasaa kupitia programu au tovuti za maduka ya mtandaoni. Naweza kuagiza chakula nguo vifaa vya nyumbani, hata kulipia huduma kama umeme na maji. Kila kinachonivutia zaidi ni kwamba sihitaji kutoka nyumbani, nachagua nalipa kwa simu, na bidha huletwa hadi nilipo. Teknolojia hii imeleta urahisi mkubwa katika maisha ya kila siku.

Mimi uchangia kulinda mazingira kua kikisha na tupataka kwenye sehemu sahihi na kuchakata tena vitu vinavyoweza kutumika tena kama plastiki na karatasi. Pia upanda miti mara kwa mara na kuepuka matumizi ya mifuko ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa badala yake. Ninapokuwa safarini kutumia usafiri wa pamoja au kutembea kwa miguu ili kupunguza uchafuzi wa hewa.

Wikendi yangu huwa ya kupumzika na kujiruburudisha, baada ya wiki yenye shuhuli nyingi, mara nyingi huamka asubui nikiwa na ham ya kufanya mazoezi mepesi, kama kutembea au kukimbia kidogo, baadaye upenda kutumia muda na familia au marafiki, tukipika pamoja au kutazama filamu. Wakati mwingine uenda kwenye maeneo ya asili kama ufukweni au bustani, ili kupata hewa safi na kutuliza akili, pia upata muda kusuma vitabu au kusikuliza mziki, unaonipa utulivu.